Mimi kwa kawaida asubui kwa wanza kwa kunywa kikombe cha chai ya maziwa yenye viungu kidogo kama tangawizi au hilki. Napenda chai kwa sababu ya nifanya niamke vizuri na kunipa nguvu ya kuanza kazi zangu za siku.

Mwezi ninao upenda zaidi katika mwaka ni mwezi wa disemba napenda mwezi huu kwa sababu kuna shamra-shamra nyingi za sikuku kama krisimas na mwaka umpya pia ni wakati ambapo familia nyingi hukutana na kufurahia pamoja baada ya kufanya kazi kwa mda mrefu mwaka mzima.

Mimi napenda sana majira ya kiangazi kwa sababu hali ya hewa huwa ya jua na cha uchangamfu. Katika kipindi hiki mimi hupenda sana kuenda ufuatoni kufurahia upepo wa bahari na kuogelea na marafiki zangu. Nakumbuka nilipo kua mdogo tulikuwa tukicheza nje kutwa nzima bila wasiwasi wa mvua. Kiangazi kinanifanya nijihisi mwenye nguvu na furaha kwa sababu naeza kufanya shughuli nyingine za nje kama vile mchezo na kutembea mbugani kuona wanyama ni kipindi ambacho nchi yetu inapendeza sana na juali lina ng'aa ng'aa.

Wakati ninapokuwa na msongo wa kazi, mimi hupenda kuchukua muda kidogo na wakupumzika. Kwanza mimi hufunga macho yangu na kuvuta pumzi ndefu mara kadhaa ili kutuliza akili yangu. Baada ya hapo mimi hupenda kusikiliza muziki wa taratibu ambao unanisaidia kupunguza mawazo na kunifanya nijihisi mtulivu zaidi.

Hili ni swali zuri sana. Binafsi, mimi napenda kunywa chai zaidi kuliko kahawa. Kila asubuhi lazima ninywe kikombe cha chai ya maziwa yenye tangawizi nyingi kwa sababu inanipa changamfu na harufu yake ni nzuri sana. Pia, ingawa watu wengi wanapenda kahawa kwa ajili ya kafeini. Mimi naona chai inanituliza zaidi, hasa wakati wa jioni baada ya kazi.

Mimi ni mtu ambaye napenda sana kujifunza mambo mapya kila siku ili kujiendelesha kimaisha. Njia nayopenda zaidi ya kujifunza ni kupitia kusoma vitabu pamoja na kutazama video za mafunzo kwenye mtandao. Naona kuwa kutazama video kunanisaidia kuelewa mambo kwa haraka zaidi kwa sababu naeza kuona hatua kwa hatua jinsi kitu kinavyofanyika.

Kwa kweli, mimi nina maoni nechanga nikiwa kuhusu hesabu. Wakati ninaapokuwa shureni, sikuwa mpenzi mkubwa wa hesabu kwa sababu nirisi. Sikuwa zirikuwa ngumu na zenye kuchosha, hasa algebra na geometry. Lakini kadini na vyo zidi kukua, nimeanza kuona muimu wa hesabu katika maisha kila siku. Kwa mfano kutunza bajeti ya nyumbani kwe sabu chenchi sokoni au hata kupanga mbida wango kuna itaji uwelewe wa namba.

Mnyama ninaye penda zaidi kumfuga ni mbwa. Mimi nina mbwa mmoja ambaye ni wa aina ya German Shepherd na anaonekana mwenye nguvu sana akiwa na manyoya meusi na kahawia. Tabia yake ni ya uaminifu sana na anapenda kunilinda kila wakati ninapokuwa naye. Kitu kinacho nichekesha zaidi ni jinsi anavyoguza mkia wake kwa kufurahi kila ninaporudi nyumbani kutoka kazini. Au anapojaribu kukamata kivuli chake mwenyewe. Napenda kufuga mbwa kwa sababu ni marafiki wa kweli na wanatoa usalama pamoja na kampani nzuri nyumbani.

Hilo ni swali la kusisimua sana. Kama ningekuwa na uwezo wa kuchagua, ningependa kuwa na uwezo wa kusafiri kwa kazi ya ajabu au hata kupaa angani. Kwa sababu kuu ni kwamba, ningependa kuona dunia nzima na kutembelea sehemu mbalimbali bila kupoteza muda mwingi kwenye usafiri au foleni za barabarani. Pia uwezo huu ungenisaidia kuwafikia watu wenye, uhitaji kwa haraka zaidi, hasaa wakati wa dharura.

Mimi huchaji simu yangu mara mbili kwa siku. Mara ya kwanza ni wakati wa usiku ninapolala ili ni amke asubuhi nikiwa na chaji kamili ya asilimia moja kwa ajili ya kuanza siku yangu. Hata hivyo, kwa sababu mimi hutumia simu yangu sana kwa ajili ya kupiga simu, kutuma barua pepe na kutumia mitandao ya kijamii, chaji huwa inaisha inapofika mchana au jioni mapema hivyo basi mimi hulazimika kuchomekea tena kwenye chaji kwa muda mfupi ili kuhakikisha simu haizimi kabla ya sijafika nyumbani.